Kazi ni kwetu nawalekeza watu, kama mtu amikosea na mwelekeza, tunasaidiana, tunabebana, kuna mtu mkamilifu lakini tunajaribu tunapoeza kwa kisha kwa mtu nafanya kazi u kabidi, na kama kuna mtu ajuhiki tunazani kamfunza ili pia naya elewe jinsi ya pita njia gani asikosea.